Je, ninalinda faragha yangu vipi mtandaoni? Mimi hulinda faragha yangu kwa kutumia njia hizi. Mimi hutumia nenosiri imara. Mimi huchanganya herufi kubwa, ndogo, namba na alama pia. Pili, mimi hulinda simu na kompyuta yangu. Mimi huweka pin, alama ya kidole au uso. Pia, mimi huwa sishiriki taarifa binafsi ovyo. Mimi huepuka kuweka nambari ya simu, anuani, ID au mahali nilipo hadharani. Pia, mimi huepuka kutumia interneti ya umma. Na pia, mimi hutumia interneti salama. Mimi usahihisha programu zangu. Nahakikisha kuwa simu, computer na apps ziko updated. Na mwisho, mimi huwa makini na viungo au links. Mimi hujaribu sana nisibonyeze link zisizojulikana. Hivyo ndivyo mimi hulinda faraga yangu mtandao.

Kuna aina tofauti tofauti ya mikate, kati ya aina zote za mikate, mkate ambayo mimi hunifuraisha ni mkate wa ngano au brown. Mimi hupenda mkate huu kwani unanyuzinyuzi nyingi na nzuri sana kiafya. Hatahivyo, kuna aina tofauti tofauti ya mikate, kama mkate mweupe ambao hutengenezwa kwa ungo ulio kombolewa sana. Kuna mkate wa kahawia, kuna mkate wa maziwa, laini na mtamu kidogo. Kuna mkate wa siagi, ambao una latha nzuri, hutumika sana sana kwa chai. Hizo ndizo aina za mikate, lakini ile mkate ambao mimi hupenda sana ni ule mkate wa brown, ambao unanyuzi nyuzi nyingi na nzuri sana kwa afya.

Kati ya aina mbalimbali za sanaa, sanaa ambayo mimi hupenda zaidi ni sanaa ya maonyesho kama vile uigizaji, ngoma, mziki na sarakasi pia. Hata hivyo, kuna aina tofauti tofauti za sanaa kama kuna sanaa za michoro, kama uchoraji, kuchora, uchongaji, usanifu, upigajipicha. Pia kuna sanaa za mandishi kama ushairi, hadithi na riwaya, tamthilia, inisha na mandishi ya ubunifu. Kuna sanaa za kisasa kama filamu na video, sana ya kidigitali, ubariri wa sauti na video, uchuraji wa mchoro ya kompyuta, na pia kuna sanaa ya jadi kama sana ya ngoma za asili, sana ya vinyango na mapambo, na muisho sana ya ufinyanzi. Hizo ndiyo baathi za sanaa ambazo zipo. Iwapo sanaa ambayo mimi napenda zaidi ni hizo ambazo nimetaja.

Kuna aina tofauti tofauti ya vyakula kati ya aina mingi ya vyakula vile ambavyo mimi hunipendeza ni kama vyakula vya jadi kama vile pilau kwani ina harufu nzuri viungo ni vikali na ni tamu sana kuna nyama choma hasa ikifuatana na kachumbari nzuri tena sana kuna ugali na samaki ambayo ni maharufu sana hasa maeneo ya ziwa kuna chapati na maharagwe au dengo rahisi lakini tamu zaidi kuna vyakula vya kisasa pia ambazo mimi hupenda kama piza kuna chips na kuku kuna baga kuna pasta pia kuna vitafunwa vitamu kama vile keki mandazi samosa na pancake hizi ni vyakula ambazo mimi hufuraia sana na mimi huvipenda sana.

Mimi hutumia njia hizi ili kufanya kazi na watu wa mbali kwanza mimi huwa na mawasiliano ya wazi ya mara kwa mara na timu yangu pili mimi hupanga kazi vizuri tatu mimi hueshimu muda hukubaliana kuhusu saa za kazi nne mimi hujenga imani na ushirikiano kati ya timu yangu tano mimi hutumia teknolojia ipasavyo na sita kudumisha mahusiano ya kibinadamu kuanzisha mazungumzo yasiyo ya kazi mara kwa mara na la mwisho mimi hutoa marejesho toa maoni ya kujenga heshima kwa kifupi kazi ya mbali inahitaji nidhamu mawasiliano mazuri na teknolojia sahihi yakipata hii yanaeza kufanyika vizuri sana hivi ndivyo mimi hufanya nikikanya kazi na watu wa timu yangu ya mbali.

Ndiyo, mimi hupenda sana kuogelea. Mimi hupenda kuogelea kwani ni zoezi na ujuzi muhimu sana kwa afya na usalama wa maisha. Una umuhimu mingi sana. Kama, huboresha afya ya mwili. Pia, ni bora kwa moyo na mapafu. Pia, husaidia kuboresha afya ya akili. Na pia, husaidia kuthibiti uzito kwani inachoma kalori. Kuogelea pia husaidia kuokoa maisha, ujuzi wa kuogelea husaidia kujilinda dhidi ya kuzama. Na pia ni burudani na mchezo, hutoa burudani na furaha. Kwa kifupi, kuogelea ni zoezi kamili ya mwili, akili na usalama. Na ndio maana mimi hupenda sana kuogelea, kwani ina umuhimu mingi sana maishani mwa mtu.

Kujiandaa kwenye mkutano ni muhimu ili mkutano uwe na ufanisi na wenye tija. Kuna njia tofauti tofauti muhimu ambazo mimi hufuata ili kujiandaa kwenye mkutano. Kwanza, mimi hutambua lengo la mkutano kujua kwa nini mkutano unafanyika. Pili, mimi huandaa agenda. Mimi huandika viwango vya mda zinazongumziwa. Pia, mimi hukusanya tarifa muhimu. Na la nne, mimi hujiandaa kiakili na kiufundi. Pia, mimi hupanga nafasi na mda. Mimi huchagua mahali pazuri au link salama kwa mkutano. Pia, naandaa nyaraka za kugawana. Na pia mimi hujiandaa kwa mawasiliano kutumia lugha sahihi yenye heshima na wazi. Hizo ndizo njia ambazo mimi hutumia kujianda kwenye mkutano ambao naona ukiwa muhimu zai.

Kuna mafanikio kadha wa kadha ambazo nimepata nikiwa kazini. Kuna mafanikio ya maendeleo ya mda mrefu. Kwani nimeunda reputation nzuri kazini na nikapata fursa ya mafunzo zaidi. Pia nimepata mafanikio ya jamii na timu. Kwani nimeunda uhusiano nzuri na wenzangu. Nimepata pia mafanikio ya kifedha. Nimepata kuongezewa mapato kupitia kazi na pia kupata bona bonasi na motisha pia. Nimepata pia mafanikio ya kitaaluma kwani nimepata kufanikisha mradi na kazi za ufanasi kwani nikapata hadi promotion na cheo. Pia nikapata mafanikio ya kibinafsi kuongezewa uwezo na ujuzi wa kazi na kupata heshima na kutambuliwa na wakubwa na wenzangu pia. Hizo ndizo tofauti ya mafanikio ambayo nimepata kazini mwaka huu.

Je, ninapenda mvua. Ndiyo, mvua ninapenda kwa sababu mvua ni chanzo cha maisha, afya ya mazingira, chakula na maji safi. Mimi hupenda mvua sana kwani huboresha hali ya hewa. Pia, huduma kwa binadamu kwani huongeza upatikanaji wa maji safi kwa kaya. Pia, husaidia miti na bustani za mjini. Pia mvua hukudumisha mazingira, husaidia misitu na mimea kustawi. Pia huongeza maji kwenye mito, maziwa na akiba na hutua maji kwa wanyama. Na pia husaidia kilimo na chakula mvua hupeleka maji kwa mashamba, huongeza mavuno na uhakika wa chakula. Ndiyo maana mimi napenda mvua sana.

Kuna vitendo vya wema, tofauti tofauti ambavyo nimewai kufanya. Vitendo vya wema ni matendo yanayo saidia wengine bila kutafuta malipo au hila na yanaboyeresha maisha mtu binafsi na jami pia. Matendo ambayo mimi nimewai fanya ni kama kusaidia waze na wagonjwa, kutua chakula mavazi au mahitaji kwa maskini, kusaidia mtoto au mtu mnyonge kusoma au kupata elimu, Kupongeza kumtia moyo au kumfariji mwingine, kusema ukweli na kushirikiana kwa heshima, kutumia maneno yasiyo ya kuumiza pahali yenye kujenga, kutoa haki kwa wengine bila upendeleo, kuepuka udanganyifu au kuumiza wengine, kuheshimu mali na haki za wengine, kufanya kazi pamoja bila kutoana, kushiriki ujuzi na maarifa na wengine, kutetea wale wasio na kujitetea, nimefanya matendo mengi sana, maisha ni mwangu.

Je, ninapenda kuendesha baiskeli? Ndiyo, mimi hupenda sana kuendesha baiskeli, kwani ni zoezi nzuri linalofaa kwa mwili, akili na mazingira pia. Kuendesha baiskeli, hunisaidia kwanza kuimarisha misuli ya miguu, tumbo na mgongo. Pia, huboresha mzunguko wa damu na moyo. Pia, huchoma kalori, hiyo kusaidia kuthibiti uzito. Kuendesha baiskeli pia hupunguza msongo wa mawazo, huongeza furaha na pia huboresha umakini wa mtazamo wa mambo. Pia baiskeli hunisaidia sana kwani ni njia ya usafiri, wa karibu kama vile shule, kazi au soko na pia huboresha uhusiano na kijamii. Baiskeli huboresha stamina na nguvu na mwisho husaidia kuimarisha mfupa na viungo na ndio maana mimi hupenda sana kuendesha baiskeli kwani unamu umuhimu mingi sana maisha.

Ni somo gani ambalo nililipenda sana shuleni? Somo ambalo mimi nililipenda sana shuleni ni somo la sanaa. Kujumuisha ambao ulikuwa unajumuisha uchoraji, kupiga mziki, kuimba, kuigiza. Nilipenda somo hili kwani ilikuwa na ubunifu na kufurahisha sana. Pia nilipenda somo la mchezo kwani mimi nilikuwa ninapenda sana mbio na kuogelea. Hizi somo zilikuwa zinatoa burudani na nguvu za mwili na ndio maana mimi nilizipenda sana.

Mimi huweka malengo yangu kazini ya mwezi namna hii. Kwanza, mimi hutambua malengo yangu makuu naandika malengo wazi na yanayopimika. Pili, mimi hugawanya malengo kwa hatua ndogo. Hii inafanya malengo yawe rahisi kufanikisha na hayaleti stress. Pia, mimi huandika malengo yangu naandika kwa uwazi ili niweze kuyakagua kila wakati. Pia, naweka kipaumbele. Hii husaidia kuepuka kuchanganyikiwa na kupoteza muda. Na pia, mimi hupima maendeleo. Kila wiki, mimi huangalia hatua nilizofanikisha. Na pia, mimi hujipa zawadi ndogondogo. Hii huongoza motisha ya kuendelea. Hivi ndivyo jinsi ambavyo, mimi huweka malengo yangu ya kila mwezi kazini.

Ninashiriki vipi katika jamii yangu? Kuna aina tofauti ya vitu au vikundi vya jamii ambavyo mimi hushiriki ili nisaidie jamii yangu. Mimi huonyesha vipaji vyangu. Kwanza, tena, mimi hushiriki katika kisaikolojia, kusikiliza matatizo ya wengine na kuwasaidia kupata suluhisho. Pia mimi hutoa mchango ya fedha ya miradi ya kijamii. Pia mimi husaidia katika kufundisha wengine ujuzi na maarifa. Na pia mimi hutoa msaada kwa watu wenye mahitaji kama vyakula, mavazi au elimu, kushiriki katika miradi ya kijamii kama kusafisha shule au barabara. Na pia kusaidia wazee, wagonjwa na watoto ambao wanahitaji msaada. Hizi ndizo jinsi ya ndivyo mimi husaidia katika jamii yangu.

Kati ya mwanga mkali na mwanga wa katikati upi napendelea. Mimi hupendelea mwanga wa katikati kwani kwanza mimi ninashida ya macho. Kwa hivyo mwanga wa katikati ni mwanga ambao naeza kufanya kazi nao vizuri. Mwanga huu husaidia sana na unafaida yake kwani haiumizi macho, unafaa kwa kusoma na pia kufanya kazi ya ofisi na au mapumziko. Pia husaidia kulinda macho na kuondoa uchovu na pia hutoa hali ya starehe na mazingira mazuri. Ndio maana kati ya mwanga mkali na mwanga wa katikati, wakati wote nitachagua mwanga wa katikati. Kwani unaumuhimu mwingi.

Ninapenda kuenda madukani, lini. Siku nzuri ya kuenda madukani, inaeza kutegemea aina ya bidhaa, ninayotaka, au msongamano wa watu, na ofa ya maduka. Hapa kuna muongozo. Kwanza wa wiki, jumatatu au jumanne, maduka mara nyingi hayajaziba sana baada ya wikendi. Rahisi kupata bidhaa bila foleni ndefu. Baadhi ya maduka huwa na bei ya za wastani kabla ya ofa za wikendi. Katikati ya wiki, jumatano au alamisi, wakati nzuri wa kuangalia bidhaa mpya, maduka si mengi hivyo. Msongamano ni mdogo, inafaa kwa kusoma ofa au punguza kabla ya wikendi. Mwisho wa wiki, ijumaa hadi jumapili, maduka huwa yamejaa, watu hasaa wikendi. Kuna offer na punguzo za kipekee, inafaa kwa familia ka shopping pamoja, lakini huwa tayari kusubiri kwa foleni. Kwa masiku haya, ile siku ambayo mimi hunifuraisha ni mwanzo wa wiki, jumatatu au jumanne hivi. Ijapokuwa pia weekend ni nzuri kwa sababu ya offer.

Ivi ndivyo, mimi huweka nenosiri langu. Mwanzo, mimi huchagua nenosiri imara na changanya herufi kubwa, herufi ndogo, namba na alama. Pili, mimi hutumia nenosiri tofauti kwa kila akaunti. Mimi situmii nenosiri moja kwa barua pepe, mtandao wa kijami au benki. Pia, mimi uandika nenosiri mahali salama. Ikiwa, unandika hakikisha mahali salama ni nasiri. Pia mimi hubadlisha mara kwa mara. Na mwisho mimi hutumia uthibitisho wa hatua mbili. Pale inapowezekana. Kweka neno zili, kweka nenosiri, salama ni nzuri sana. Kwani inakulinda na bidha zako.

Je, ninapenda kutembea msituni. Ndiyo, mimi hupenda sana kutembea msituni. Kwani, kutembea msituni ni jambo lenye faida kubwa kwa afya ya mwili, akili na mazingira pia. Kwani, mimi unisaidia kuboresha afya ya mwili. Pia, hutuliza akili, hutoa hewa safi, huimarisha uhusiano, uhusiano wangu na mazingira. Na pia usaidia na elimu na burudani huimarisha pia mahusiano. Ndiyo maana mimi hupenda sana kutembea msituni kwani inafaida nyingi sana.

Nina cheza na nani mara nyingi. Mara nyingi, mimi hucheza sana sana na mtoto wangu. Nina mtoto mmoja, msichana. Na mimi, hupenda sana kucheza na yeye wakati sina kazi nyingi. Mimi huona ikiwa ni muhimu sana. Kwani inatusaidia tuwe na uhusiano nzuri kati yangu na yeye. Kwa hivyo, mara nyingi, mimi hupenda sana kukua mwenzake au tukiwa temu mmoja tukicheza pamoja.

Je, ninapenda kutembea kwa mguu? Ndiyo, mimi hupenda sana kutembea kwa mguu. Kwani, kutembea kwa mguu hunisaidia kuimarisha moyo na mzunguko wa damu. Pia, huongeza nguvu za msuli na mfupa. Pia, husaidia kupunguza uzito na kuthibiti sukari mwilini. Hupunguza msongo wa mawazo na wasiwasi. Na pia huongeza furaha na utulivu wa akili. Bila kusahau, huboresha umakini na usingizi. Pia, kutembea kwa mguu huokoa gharama. Hupunguza gharama ya usafiri. Au, pia, hakuna moshi wala uchafuzi wa mazingira. Kwa hivyo, husaidia katika mazingira. Ndiyo maana, mimi hupenda sana kutembea kwa mguu. Kwani kutembea kwa mguu, una umuhimu mwingi sana kushinda kubebwa kwa gari.

Ninajifurahisha vipi wakati nina furaha. Napo kuwa na furaha, mimi hujifurahisha kwa kucheka na marafiki au familia, kusherehekea pamoja hata kama maneno mazuri au pongezi, pia kutizama filamu au vipindi vya kuchekesha, kusikiliza muziki, kuimba au kucheza, kufanya hobi kama kupika, Pia mimi hucheza densi, kurukaruka kidogo au kutembea, kufanya mazoezi mepesi yanayoleta tabasamu. Pia mimi huchukua muda kushukuru kwa kilicho leta furaha na kuandika mambo mazuri tatu ya siku hiyo. Pia mimi hupiga picha au video au kuandika tukio kwenye daftari au noti ya simu. Pia mimi huenda kujifurahisha na kinywaji nachokipenda na kujipa muda wa kupumzika ili kufurahia mazingira. Haya ndiyo mambo ambayo mimi hufanya wakati ninafuraha tele tele.

Je, najikinga vipi kwa jua kali. Mimi hutumia njia tofauti tofauti kujikinga na jua kali. Kwanza, mimi hutumia mafuta ya kujikinga na jua kama sunscreen. Pili, mimi huvaa mavazi ya kujikinga kama vile kofia pana kufunika uso na shingo. Pia, mimi huepuka juakali moja kwa moja. Mimi hujaribu kukaa kivulini inapowezekana. Mimi hunywa majimengi sana ili kusaidia mwili kuepuka upungufu wa maji. Na pia mimi hulinda ngozi baada ya jua naoga kwa maji ya kawaida, baridi kidogo na tumia mafutia ya kulainisha ngozi. Na mwisho mimi hupunguza mda wa kukaa juani. Mimi hupanga kazi yangu wa asubuhi ili wakati wajua niwe kwenye kivuli. Hivyo ndivyo mimi hujikinga kupitana au juu ya jua kali.